Jinsi naweza kushambulia ama jinsi naweza kukabiliana na mabadiliko kazini, kwanza kabisa ni kuelewa ama kujua sababu za hayo mabadiliko yanayofanyika. Ili kunisaidia kuelewa ni chanzo ama ni nini naweza kutarajia kutokana na hayo mabadiliko. Jambo la pili ambayo naweza ama kufanya kwa kushambulia ama kwa kuelewa mabadiliko kazini mara nyingi yanahitaji ujuzi mpya na maarifa mapya. Kwa hivyo nakuwa tayari kujifunza na kuomba msaada ninapohitaji. Pia kabisa kwenye kujijenga ama kujenga mtandao wa watu ama wa kusaidia kupitia mabadiliko hii ili kuweza kukuwa na wafanyikazi wenzangu ama wasimamizi au marafiki. Pia ingine ni kuzingatia faida ama kubadilisha mtazamo wangu kwa ilikuwa na fursa ya kujifunza ujuzi mpya, kupata uzoefu na pia mpya au kuboresha kazi yangu. Pia kuna kuijali afya yangu. Kwenye mabadiliko kazini unaweza kuwa na hathari kwa afya yako ama ya kiakili na mwili pia. Pia nahakikisha afya yangu, kukula vizuri na kufanya mazoezi na kupumzika kwa wakati unaofaa. Na pia kuna ama nawasilisha wasimamizi ili kuelewa mabadiliko na jinsi yatakavyo yataka yataka affect ya ama jinsi yatakuwa. Pia kuna kuzingatia malengo yangu. Pia nakumbuka malengo yangu ya kazi na jinsi mabadiliko yanaweza kuyazingatia.

Jinsi ninavyo fanya na jinsi ya kufanya hili kuitunza afya na nafanya nini hili kujitunza kwanza kabisa nakula vizuri kwenye kula vizuri kuna virutubishi vingi kama vile matunda mboga na na kaka pia nafanya mazoezi kwa wingi na mara kwa mara kama vile kutembea kukimbia na kufanya nyonga pia. Pia kwenye sekta ya kujitunza napumuzika kwa kutosha kama vile kulala masaa saba mpaka nane. Kila siku ili kuhakikisha ya kwamba nimeweza kupata upumuziko wa kutosha. Pia najali ngozi yangu kwenye sekta ya kujali ngozi yangu natumia vipodozi vizuri na kulinda ngozi yangu dhidi ya jua kali. Pia ingine ambayo inafanya niweze kuweza ama kuweza kujifanya, kujitunza ama kufanya mwili wangu uwe na afya najali afya yangu ya kimwili. Kwa hili nafanya vipimo vya afya mara kwa mara pia najifunza kusema hapana. Kwenye sekta kusema hapana najifunza kwa mambo ambayo hayakilishi vitu vya msingi. Pia kwenye hiyo najisaidia sana kwa sababu ni kuifanya afya yangu kuwa mzuri pia najali afya yangu ya kiakili. Kwa sababu kwa kufanya mambo ninayoyapenda kama vile kusoma na kusikiliza muziki na au kutembea. Hili kuweza kuboresha afya yangu ya kiakili.

Kitu kinacho nipa motisha kazini kwanza kabisa. Kwenye kazi jambo la kwanza na weka malengo ya kufikia na kufanya kazi ili kuyafikia pia. Kwenye jambo lingine ni kwamba najifunza ama najipata ya risha kupata ujuzi mpia na upate ama kupata uzoevu mpia kwenye lile kazi. Pia nafanya kazi na watu dinao wapenda na kuatendea eshima pia. Kwa kuatendea mambo mazuri na kuwatendea mambo ambayo yanastahili. Pia najipa uhuru ama najipa kufanya kazi kwa njia yangu mwenyewe pia. Na nafanya kazi kwenye pia nafanya kazi yenye maana na inayo leta matokeo kabisa kwenye lile jambo nafanya. Pia nashiriki katika maamuzi ya kampuni kwa sababu hayo ndiyo mambo ambayo yanaweza kunisaidia na kunipa motisha kwenye kazi. Ndiposa nikaweze kuwa na nikaweze kuwa na manufaa kwa ile kazi ambayo naifanya.

Kwanza kabisa mimi kazi nayoidhamini zaidi ni kazi yangu ama kazi pande ama kazi zile ambazo nazo zifanya upande wangu kwa kunipa manufa ya kipato. Kwa sababu kitu cha kwanza kwa kudhamini kazi yangu na yelewa na yelewa ni nini inacho changia kwenye shugulizangu. Kwanza kabisa kwa kipato pia inasaidia na kunichangia sana kwa kuelewa. Na inasaidia pia kuelewa malengo. Hama ina nifanya kujua malengo yangu. Ninapu ifanya hile kazi naweza kupata isia ya mafanikio. Ama naweza kupata kuthamini kazi hiyo kwa tokana na yale mafanikio ambayo nayapata kwa hile kazi yangu ya kilimo. Pia kwenye hiyo kazi ya kilimo sababu ya kuipendi inaleta furaha na kunisaidia kupata mambo au ujuzi tofauti tofauti kwa kwelewa ama kwa kuifanya na pia inanifunza kujiboresha ama kupata kazi hiyo inaweza ama inanipa isiaza mafanikio na kutamini hiyo kazi kwa zaidi. Pia inanipa kuwa na shukurani ama kushukuru kwa inanipa kukua inaweza ama inanipa kusaidia pia na kuelewa ninini ambacho nakifanya ama ninini ambacho naitaji kwenye lile kazi. Kwa hivyo kazi yangu ya kilimo na itamini zaidi ya kazi zingine zote. Kulingani na yale mambo ambayo nafanya. Na kulingani na yale mambo ambayo imeweza kunisaidia kuyatimiza. Na kuemeni saidia sana kutimiza ndoto mingi. Kwa hivyo na itamini sana kazi yangu ya kilimo biyashara.

Kwanza kabisa mimi ningependa ama ningetaka kutembelea mwiji wa china. Sababu ya mimi kupenda ama kutamani kutembelea mwiji wa china ni kuweza kuenda kuelewa na kujua ni mbinu gani ama nikupitia njia gani hao wachina wanapata kugundua ama wanapata ugunduzi wa mambo ya mitandao na teknolojia kwa sababu ukiangalia nchi mingi na katika mingi kwenye inchi ama kwenye Africa mashariki. Vitu mingi ambavyo tunatumia zinatoka kule China. Hapa nikuwa, wa China wanaweza wakugundua mambo mingi na tofauti tofauti na pale wanapo gundua kitu kina kuja na umarufu fulani. Sababu nikiangalia katika inchi yetu ya Kenya Barabara tunazo zitumia mingi zake zimeweza kutengenezwa na wachina na ile kitu ningependa kujua je, ni njia gani ama ni kwa uwezo gani ama ni wanatumia mambo yapi ili kugundua hizi ama hili kujua ama kuweza kuleta vitu vyao na ziwe na umaarufu kama huo kwa hivyo ningependa zaidi kutembelea mji wa china.

Mimi kwanza kabisa napenda kusimamia. Sababu zangu za kupenda kusimamia, hili linanisaidia katika uboreshaji wa ufanisi wa kazi. Na pia inanisaidia kwa upande wa kusimamia pia inanisaidia kukuza maendelezo ama maendeleo ya wafanyikazi. Na kuwafanya wawe na ujuzi wa maarifa zaidi ninapokuwa msimamizi wao. Pia inanisaidia katika kuboresha mawasiliano. Kazini pale mawasiliano kati ya wasimamizi na wafanyikazi na kati ya wafanyikazi na wenyewe inanisaidia pia katika uboreshaji wa mawasiliano pia inanisaidia katika uboreshaji wa huduma kwa wateja, ninapowasimamia hawa watu ama hawa wafanyi kazi wenzangu ama wateja kuwafanya wateja wawe na kuridhika. Natia bidii ama nafanya juhudi kwamba kila mmoja amepata ama amepewa huduma ya kutosha. Pia kwenye sekta ya usimamizadi na kuna kukuza utamanduni wa kikazi. Utamaduni wa kikazi unakuwa kivipi. Hii inanisaidia katika kuboresha ile kazi ambayo naifanya kutokana na zile tamanduni mambo yajayo.

Kuhusu mahali ninapohishi kitu cha kwanza naishi kwenye chumba cha vyumba viwili vya kulala na sebule. Kwenye iki chumba kuhusu mazingira ya eneo langu cha kwanza ni mazigira matulivu, mazingira ambayo ya napendeza. Mazingira ambayo hayana Wizi. Mazingira ambayo yako na ulinzi Wakutosha. Pia kwenye hili eneo. Kitu ambacho nakumbuka ama ni lini nilihamia mahali hapa niliyamia hapa mwaka wa elfu mbili na ishirini na tatu ambapo ndio niliweza kuanza kuishi humu. Kwenye chumba cha kupanga. Hivyo mahali hapa napapenda. Kwa sababu kitucha kwanza maji umeme ni vitu ambavyo azipotei kila wakati labda kukiwa kumepeanwa ujumbe ya kwamba tutakuwa na shida kama hiyo. Pia mambo ambayo ningependa kueleza ama ninachokipenda kuhusu eneo langu eneo langu lina watu ambao wana utu watu ambao labda ukiwa na kitu cha kuzungumzia wanatega sikio na kulisikiza. Pia mahali hapa usalama uko hali ya juu sana na mahali hapa hakuna hakuna wizi na pia vituo za burudani ziko kwa umbali kwa saba kwa hivyo kwenye kupata kwenye kwa hali ya kupamuzika kila mmoja anapata usingizi wa kutosha hakuna kelele kwa hivyo hali ni tulivu na hali ni zuri mahali hapa ninaishi ndiivyo maana nina papenda zaidi na napenda ata kuendelea kuishi mpaka pale ntakapo pata chumba changu mwenyewe siyo cha kupangisha.

Kinywaji cha baridi ninacho kipenda ni juisi ya maembe. Juisi ya maembe naipenda kwa sababu ya zile vitu ambavyo inaongeza kwenye mwili. Pia yale mambo ambayo inasaidia kwenye mwili. Kinywaji ambacho wakati wajua kali napenda sana kukinywa. Ama napenda kukipata ni kinywaji cha juisi ya maembe. Ama juisi ya matunda naipenda sana.

Diyo ni mewai kununuwa tikiti za matukio. Tikiti za matukio ambazo ni mewai kununuwa. Ni mewai kununuwa tikiti ya tukio. Kama vile kwenye luga ya kimombo ama kingereza. Kuna kamba festival. Kuna kwenye matukio. Kwenye vitu kama vitu zinausisha mambo ya kizamani. Ama ile miziki ya kitamanduni. Ama zivitu zina usia mambo ya nao Nguzia wanajamini. Nimenuwa tikiti na kwenye kununuwa tikiti kama hizo pia inasaidia kuweza kusaidia yule mpangaji. Ama yule mtu anaye taka kuja kuburudisha. Ama wale watu ama lile kundi kupata fedha la kutosha hama kupata, hama kuwa changia ili kusaidia katika upangaji wa lile jambo, hama lile kusudi lao, likaweze kuwa hama likaweze kuwa kwa vizuri, hama likaweze kutokelezea kwa vyema.

Kwanza kabisa mimi napenda kupitia gazeti ama napenda kusikiliza gazeti ninaposoma kwa sababu kwa sababu ninapopata ujumbe kutoka kwa gazeti. Ujumbe huu unajumuisha yale mambo ambayo yanaendelea na mambo ambayo ni sahihi. Kwenye mitandao wakati mwengine tunapata jumbe ambazo sio sahihi. Kwaivo inakuja kuchangia ama inakuja kuwa ni jambo ambalo labda lilisemwa na mtu kutokana tu na kufanya mzaha. Kwaivo mimi napenda sana kusoma gazeti kwa sabu gazeti inaleta ujumbe sahihi inaleta lile jambo ambalo linatendeka ama ambalo litatendeka. Kwaivo mimi napenda sana kupitia gazeti na nijue ni kipi kinaendelea ama ni kipi kiliweza kufanyika na pia gazeti inatupa kujua ni kipi kitafanyika hapo mbeleni kwaivo wale waandishi wa gazeti wanatupa ama kutufafanulia kwamba hiki kitu kilifanyika kutokana na hili lakini hambari za mtandaoni tutazipata kwavufupi ufupi na pia zinaweza zikawa sio za ukweli zingine kwa sababu kuna watu wengi ambao wanatumia mitandao ya kijamii kueleza mambo ya uongo na kueleza mambo yasio ya kweli.

Ndiyo napenda chakula cha haraka. Sababu yangu ya kupenda chakula cha haraka kwanza kabisa kwenye hiki chakula cha haraka ni jambo moja ambayo nazingatia wakati labda nina shughuli za haraka ambazo nahitaji kuzifanya ama pia wakati ambao nahitaji kushughulikia kitu kwa haraka na labda sijaweza ama sijapata nafasi ya kutulia na kufanya mambo mengi kwa uzaidi ama kwa urahisi kwa hivyo napenda chakula cha haraka kwa sababu kinanisaidia kufanya mambo na kuokoa muda.

Kwanza kabisa kwenye sekta ya kuanzisha mradi mpya kwanza natambua malengwa yangu na atua ya kwanza katika kwanza mradi wa kazi. Na lazima nijue ninacho kitaka kufikia na ninacho taka kufanya na hule mradi. Pia nafanya utafiti kabla ya kwanza ama kuingia kwenye sekta ya kufanya huu muradi. Kwanza kabisa na nafanya utafiti ndiposa niweze kujua vile ndakabiliana na changamoto zilizopo ama zile nitakazo zipata pale. Pia naandaa mpango wa biashara. Mpango huu wa biashara ni atuwa muimu katika kuanza mradi wa kazi ili mpango huu unakusudia kufanya na jinzi ya kuanza na jinzi ya kuendesha mradi wangu. Pia napata ufadhili ama kupata ufadhili ini atua muimu katika kuanza mradi ambao ni kitu ambacho na zingatia na nilazima nijue jinzi ya kupata wafadhili na jinzi ya kutumia pesa hizo za ufadhili. Kwa hivyo katika kuanza sekta ya kazi mpya na zingatia mambo kama hayo. Ndiposa niweze kuwa na jinaelewa ni kipi na takufanya.

Kwanza kabisa kwenye kusherehekea mwaka mpya, mwaka mpya ni wakati wa furaha na maadhimisho ambayo ni ya kusherehekea kupata ama kuingia kwenye hafla mpya. Kwenye hii sekta nafanya kitu kama sherehe ambayo ni njia ya kuwaita ama ya kawaida ya kusherehekea mwaka mpya na naweza fanya kapati nyumbani kwangu au kuenda kwenye pati ya marafiki. Kwa hivyo na jumuhika na wanzangu hili kusharekia pamoja na wawo. Pia nakula chakula malumu kama vile pizza nyama. Hau chakula chakita manduni ambacho ni chakula tunakula wakati ama nakula wakati nafuka mwaka. Kuna pia vinywaji tofauti tofauti. Lakini kwa muda mwingi huwa sishiriki kwa vinywaji kama vile pombe. Kwa sababu zina madhara yake pia. Kuna mambo muhimu ya kuzingatia kama vile michezo michezo kama vile kuogelea kucheza mpira. Kufanya mazoezi ili kuweza kusherehekea ama kukaribisha huo mwaka mpya kwenye hafla hiyo ya kucheza. Pia kuna kutembea na familia au marafiki ili kusherehekea. Natembea zaidi na marafiki ili kuweza kusherehekea ama kufanya tamasha pia kama vile kuimba na kucheza ili kufanya uingaji. Ni injea ingine pia inje na zingadia zaidi kwa kufanya ama kwa kukaribisha ama kwa kusharekea mwaka mpia. Pia kwa kufanya mabadiliko kama vile katika maisha yangu. Hili kuwanza mwaka pia kwa mwelekeo mpia ama kwa anjea nyingine. Pia na sharekea na familia hili kama ili kuimarisha uhusiano na kuanza mwaka kwa furaha kama familia. Mambo ninayo zingadia ni hayo kwa kusherehekea ama kukaribisha mwaka mpya kwenye maisha yangu.

Ndiyo napenda sana kutembea kwa miguu kwa sababu, kutembea kwa miguu pia ni njia moja kati ya njia za kufanya mazoezi pia ni njia ya kuboresha afya ya moyo ninapotembea kwa miguu inanisaidia kuboresha afya ya moyo kwa kupunguza shinikizo ya damu na kupunguza pia hatari ya magonjwa ya afya ya moyo na pia kwenye kutembea kwa miguu inanisaidia kupunguza uzito hii inanisaidia kutoa mafuta ama kalori mingi na kupunguza mafuta mingi ama kutoa mafuta kwenye mwili. Pia inanisaidia katika kuboresha afya ya kiakili. Kutembea kwa miguu hunisaidia kabisa kwenye kuboresha pia akili na kupunguza msongo wa mawazo. Kupunguza na pia dalili ya unyongovu. Kwa hivyo ninapo tembea kwa miguu. Hili ni jambo ambalo linanisaidia kuboresha pia usingizi. Kwa sababu ninapo tembea ina nisaidia kuboresha usingizi kwa kupunguza pia msongo wa mawazo. Na kupunguza dalili za insomnia ambayo ni ile ambayo unaletwa na kukosa usingizi pia. Inanisaidia kuboresha mfumo wa kinga. Ama kutembea kwa mingu inanisaidia kuboresha mfumo wa kinga kwa kupunguza hatari ya magonjwa ya kuambukiza. Kwa hivyo hiyo kutembea ama kutembea huko kunanisaidia. Kwa mambo pia ya kupunguza msongo wa mawazo. Napotembea inaleta wazo mpya ama inaleta kupunguza msongo wa mawazo. Na kupunguza cholestrol na kupunguza pia dalili za wasi wasi. Yaani inaondoa uchovu mwingi kwenye akili. Na pia inaleta kumbu kumbu. Ama kuboresha kumbu kumbu ambazo kukupunguza hatari za dimentia ambazo zinaletwa na mawazo ama kutokuwa na kumbu kumbu. Pia inaboresha afya ya ngozi. Kwa miguu husaidia pia kuboresha afya ya ngozi. Kwa sababu inapunguza hatari za mangonja ya ngozi. Napotembea labda nitapatwa na kijasho. Kwa hivo wakati ule inanisaidia pia kuboresha hiyo afya. Na kuiweka ngozi yangu huwa laini. Kwa sababu napotoka kutembea pia nitakuja kupiga shower ama kuoga. Ili kuweza kurudisha ile nguvu. Kuboresha ngozi yangu.

Dio napenda sana kupika sababu katika kupika ama kwenye upishi huwa napunguza garama ya kupika chakula. Nyumbani naweza kupunguza garama za kula hinje pia uwa napika chakula. Kwa mikono yangu mwenyewe hili kusaidia kuboresha ladha ya chakula. Na pia najifunza hama ni jia moja ya kujifunza jinzi ya ujuzi mpya na kuboresha ujuzi wa upishi pia. Na pia inaboresha uhusiano kwenye kupika chakula pamoja na familia hau marafiki usaidia kuboresha uhusiano. Kwa hivo napenda sana kupika nikiwa na marafiki na familia. Na pia inasaidia katika kupunguza msongo wa mawazo ninapopika inasaidia kupunguza msongo wa mawazo na kupunguza darili za wasiwasi. Sababu ni jambo moja ambalo linaniweka ama linanifanya kuwa niko kwenye shughuli siko ama sijapumuzika tu. Pia ni jambo ambalo linasaidia katika kuboresha hafya ya kiakili. Na kupunguza msongo wa mawazo na kupunguza zariri za unyongovu. Pia hili jambo linanisaidia katika kuboresha ujuzi wa kifedha. Kwa kupunguza gharama za kukula hinje kwa hivyo mimi napenda sana upishi.

Malengo ambayo nakua naayo kwenye kazi kwa shuguli na yoifanya. Kwanza kapisa ni kufikia nafasi ya juu katika kambuni hau shirika na pia ni kuongezwa kwa mshahara hili kuboresha maisha ya kifedha. Pia lingine ni kujifunza ujuzi mpya na kuboresha ujuzi wa sasa. Kwa hivo mambo ambayo pia ingine naweza ni kuboresha utendaji wa kazi utendaji wa kazi hili kubandilisha ama kuweza kuwa katika nafasi zuri kwenye kujenga pia mtandao wa watu muhimu katika sekta yangu. Na pia kubandilisha sekta. Hau tanasiya hili kupata fursa. Pia kwenye lile shuguri ambayo niko na pia kuboresha maisha ya kifetha na kibinafsi ilikuweza kuwasaidia pia na wengine.